Michezo ya video, huwa napenda, lakini sija wahi kucheza. Matamani siku moja, nijekucheza michezo ya video. Na siku hiyo, nitakau pata nafasi ya kucheza yu michezo. Na hika nitacheza vizuri sana na kufuwaisha watu wengi, na hata niweze kujulikana na watu wengi zaidi. Napenda sana, lakini sija pata nafasi ya kucheza. Siku nikipata nafasi ya kucheza, na ameni nitacheza vizuri zaidi.

Kwa baadhi yao ndiyo nawafahamu majilani lakini siyo wote ni baadhi ya majilani ambao huo wanashinda nyumbani mara nyingi hawaendi kazini hao nawafahamu ndiyo. Na huwa tunakutana, tunapiga story, tunacheka na kutaniana utani mbalimbali na kushirikia lna kufanya kazi.

Huwa napenda kwenda mahali pa ibada siku ya jumapiri huwa na shinda mala nyingi sana siku nzima huwa na shinda huko kwa jili ya kumwabudu mungu wangu na kusifu na kuomba pia. Lakini siku za kawaida huwa ni jioni tu tunaenda siku wa siku za jumanne, jumatano na ijumaa pia.

Somo ambalo ninalipenda shuleni kwetu ni Object Oriented Analysis. Hili somo ni huwa tunasoma tunajifunza jinsi ya kudesign jinsi ya kupanga vitu kwa ajili ya kutengeneza system fulani kutengeneza njia mbalimbali kwa ajili ya kutatua matatizo yetu katika jamii nalipenda sana.

Napenderea sana kucheza ngoma ambazo zinapatika na katika kabila langu lakini akiusa. Ni ngoma ambazo ni nzuri sana huwa zinaitwa mang'oma. Ni ngoma ambazo zinakuwa na biti kubwa. Biti ambayo linakuwa linafanana ngoma frani zinaitwaga amapiano. Nazipenda sana napenda sana.

Ndiyo huwa napenda kuangalia nyota pale ninapokuwa nimeangalia nyota huwa kuna namna nafurai na kama na mawazo huwa yanapotea na kuna namna na jisi hata kama nilikuwa na waza ju ya njia fulani huwa naweza kupata njia iwe ya kutafuta na kuweza kutatua tatizo fulani.

Napenda kununua vitu supermarket. Huku kwetu kuna supermarket ya Mlimani City. Huwa napenda sana kununua vitu huko. Pale ambapo, ninakuwa nina muda na ninakuwa na hela ya kutosha kununua vitu. Kwa sababu, supermarket ninaweza nikapata vitu vingi kwa pamoja kuliko kuanza kuzunguka madukani ambako pengene naezanikaambiwa hiki kitu hakipo na hiki kitu kipo. Kwa hiyo ninapoenda supermarket kwanza bei inakuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo nafurahi sana kuenda kununua vitu supermarket.

Kazi ninayoichukia nyumbani ni kazi ya kuosha vyombo. Huwa mimi ni mvivu sana kuosha vyombo, naichukia sana hiyo kazi. Pali ambapo, ninaosha masufuria, yakiwa ya megandamia, ukoko, labda wa wali au wa pilau. Huwa nachukia sana sana, lakini nikiviosha huwa vinatakata na kuwa visafi, lakini siipendi kweli hiyo kazi.

Mabadiliko kazini huwa na pale ambapo nakuwa nipo chuo kukiwa na mabadiliko huwa nafatilia chanzo cha hayo mabadiliko na huwa napenda sana nielewe kuhusiana na hayo mabadiliko ili niweze kuwa na unganifu na hayo mabadiliko niweze kuelewa zaidi ili kusudi nisije nikafanya makosa yoyote.

Mimi sinyoi nywele. Mimi napenda sana kusuka nyuele. Kwa hiyo, sijawahi kunyolea nywele. Na mala nyingi huwa napenda kuzisuka. Kila baada ya mwezi naenda kuziosha na kuzisuka vizuri zaidi. Ili ziendelee kukuwa na ziwe za kupendeza.

Nimefurahi kukutana nawe.

Napenda kuongea. Kuongea kuna nifanya nifanye kitu kwa haraka kuliko kuandika. Kwa sababu kuandika sentensi yenye maneno kama kumi inachukua muda mrefu zaidi, lakini nikiongea ni muda mchache zaidi natumia kama sekunde fulani hivi. Kwa hiyo huwa napenda sana kuongea.

Letter zangu nyingi huwa napenda kuzihifadhi kwenye simu kwa kutumia Google. Kwa sababu naamini hata pale ambapo nitakua nimepoteza simu lakini nikikumbuka password ya email yangu ya Google, huwa ninaweza kukumbuka na nikazirudisha data zangu kwa urahisi.

Hapana, siupendi kabisa upepo wa AC kwa sababu una namna fulani ya ubaridi ambayo huwa inaniumiza sana mapafu na pia harufu yake huwa inanikera sana. Kwa hiyo, siupendi upepo wa baridi naupenda upepo angalau wa feni au upepo wa nature.

Uzoefu ambao umenifundisha zaidi kazini ni uzoefu wakutumia kompyuta. Huo uzoefu umenifanya nijiamini sana kazini na umenifanya sana watu wengi waniamini pale na kufanya kazi kwa sababu nimekua nikitumia zaidi kompyuta yangu vizuri na kwa ufanisi.

Hapana sijawai kusafiri mahali pazuri. Kwa sababu, sijawai pata mahali pazuri ambapo, ninaweza nikasafiri. Inaweza ikawa ni kwa sababu ya kuwa bize na masomo, lakini pale ambapo nita kuja kupata nafasi ya kutembea, nita kuja kupata likizo na kupata mtu wa kunitembeza, naamini nita kwenda kutembea sehemu nzuri. Ambazo nimekuwa nikizitamani kwa kipindi kirefu.

Changamoto ambazo hua na kutana nazo kazini, au kwa wakati mwingine ninaeza ikasema shuleni, ni pale ambapo, mwalimu anatumia kingereza kigumu sana, kufundisha. Wanafunzi wengi, tunakuwa hatuelewi kwa haraka na masomo mingi hua yana tupita. Kwa hiyo tulikua tunatamani sana walimu wetu watumie kingereza ambacho ni chaka waida au kwa wakati mwingine kiswahili.

Uwa napenda kufanya mazoezi, na kula chakula ambacho, kinakua hakina mafuta kwa wingi, na kula matunda, kunywa maji kwa wingi. Hivi ndo vitu ambavo vina nifanya ni kiweka havia yangu vizuri. Na huwa napenda kupata muda mwingi kulala, ili kusudi nisije nikauchosha mwili wangu na kukosa afya nzuri.

Tukio la muhimu sana katika maisha yangu. Ni tukio ambalo lilinipelekea mimi kufaulu kwenda chuo kikuu, pale ambapo nilikuwa nimechaguliwa kuja chuo kikuu. Kwa kweli nilikuwa nimefurahi sana kwa sababu ilikuwa moja ya ndoto zangu mimi kwenda kusoma chuo kikuu.

Nikiwa na marafiki zangu, huwa tunapenda kuenda sehemu, kusikiliza mziki, kula na kutembea sehemu za ufuu wa baari kwa ajili ya kupata hewa nzuri iliopo mahali hapo. Na pia tunapinga story za kuchekeshana na kufuraishana uku tuki taniana mmoja baada ya mwingine.

Sina rafiki wa kucheza na yeye mara nyingi, lakini natamani sana nipate rafiki ambaye nitacheza naye muda mwingi na nitafurahi sana kumpata. Nadhani endapo nitapata rafiki huyo nitakua nikicheza naye, nikifurahi naye, nikiruka naye na hata kutembea sehemu mbali mbali. Nitafurahi sana.

Napendelea sana kusoma kuliko kuandika. Kwa sababu kuandika huwa kunachukua muda mrefu sana kuliko kusoma. Kwa hiyo, hiyo inanifanya niwe napendelea kusoma sana. Kwa sababu kuandika maneno kumi ni bora sana inatumia muda mrefu sana kuliko pale ambako nitasoma maneno kumi. Nitatumia sekunde chache tu.

Huwa natumia kompyuta kufanya mambo yangu ya mitandaoni na pia kwa ajili ya kutengeneza program mbali mbali au system mbali mbali. Huwa ndo natumia kompyuta kufanyia vitu. Na wakati mwingine pia huwa napenda kutumia kompyuta kwa ajili ya kusomea na kufanyia hata kazi zangu za darasani.

Kitu kipya ambacho natamani nijifunze ni jinsi ya kutumia mitandao kuingiza ila kwa wingi sana na hata kwa mwezi niweze kuingiza hela nyingi sana ambazo zitanisaidia katika masomo yangu niweze kusoma na hata kufanya mambo yangu mengi ya msingi na hata kutengeza fursa nyingi ambazo zitawasaidia vijana.